Mi napendelea kusoma na nikiandika kwa sababu kama mmi ni msomaji mwema lazima niwenanakili pahali maneno ambayo nimesoma, maneno ambayo nitatanishi, ndio niweze kuyafuata baadaye, nijue maana yake, nijue pia uandishi wake uko vipi, naweza kutamka pia maneno yenyewe vizuri kwa sababu naposoma pahali nimeandika, ndakumbuka haraka na itakwama kwa akili kwa wakati mrefu. Na kama we ni msomaji mwema lazima uwe na kalamu. Ama msomaji hodari lazima uwe na kalamu na kitabu au karatasi ya kunakili maudhui. Ama maneno ambayo ni mapya, maneno ambayo hujayazoea. Unayanakili pahali kwa kuyachunguza zaidi. Na pia kama we ni msomaji mwema na unataka pia kufunza wengine. Lazima uwe ulinakili pahali kwa kumbukumbu za haraka. Kwa hivyo usomaji mwema lazima uwe na uandishi zikiambatana.

Katika kazi yangu ningependelea ama ningetaka nipae juu zaidi. Niweze kuhudumia wateja wengi na kufanya kazi yangu ipanuke. Kwa sababu huduma zako zinapokuwa bora, wateja watakuwa wengi, unapata unahudumia watu wengi, profiti inakuwa mingi na unakuwa unajulikana na unapendwa kwa sababu ya huduma zako. Unapokuwa na huduma bora pia serikali haitashinda kukufwata kwa sababu unafwata maagizo yake, unafwata kanuni zake na unafanya kazi bila magendo. Kwa hivo unapata kazi yako inajulikana inapanuka bila shida yote. Kwa hivo kile ambacho kinafanya kazi ipanuke ni huduma zako na kufwata sheria za serikali. Na kutaka pia kila mwenye unahudumia anaridhika. Kwa hivo mwenye ameridhika anaenda anakuja na rafiki yake. Na anafanya kazi yako ijulikane zaidi na zaidi. Kwa hivo huduma zangu ndizo zinafanya kazi yangu ipanuke. Na pia kuwapea wenye unahudumia tuseme unawapunguzia bei kidogo wakati kwenye kuna offers, halafu pia naongea na wenye wananiletea mizigo. Na tunaongea tunapendekezana pia kuhusu hizo offers ambazo zitafanya kaa wenye tunahudumia wawe wengi na wafanye biashara zetu zipanuke na tuendele kukua zaidi.

Mnyama ambaye ningependa kufuga anaitwa mbwa. Ambaye unapata sana mbwa ni rafiki wa binadamu kwa sababu anampatia usalama fulani. Na pia mbwa ni rahisi kumfunza kwa sababu kwa muonekano wake akili yake ni rahisi sana kushika vitu. Na tabia zake pia ni tabia za kupendeza kwa sababu unapomwambia kitu baada ya kumsomesha huwa anaifuata. Na pia unapata kama askari wengi huwa wako na mbwa wenye wamefunzwa kunusa au kutafsiri mambo fulani. Kwa hivyo napendelea sana kufuga mbwa. Na pia anapenda mchezo sana so unapata huwezi kuwa umelegea tu ukiwa naye kwa sababu anapenda kucheza sana pia kama mmezoeana. Na huwa ni rahisi sana kukulinda kwa sababu mnapozoeana hawezi taka uguswe na mtu yeyote ama mnyama yeyote wa nje kwa wanyama pori mwenye napendelea wafugwe ama wenye wamefugwa ni kama simba ambao huwa kivutio kwa watalii, ndovu. Kuna pia kifaru na twiga wanyama wengi ambao napenda kwenda kuwaona lakini kwa kufuga hapana siwezi taka kuwafuga kwa sababu ni wanyama pori kwa hivyo mimi napendelea kufuga mbwa sababu ni rafiki sana wa binadamu.

Mchezo ambayo naupenda sana na nimeupenda kutoka ututoni mwangu ni mchezo wa raga. Ambapo huu mchezo niliupenda kwa kuwanza kuangalia kwa runinga nikiwa mdogo na ukani ingia akilini na nilipo fika shuleni nikapata wanafunza pia na nika ingiana nao, nika cheza na nikapewa pia tuzo za huo mchezo. Ni mchezo ambao unahitaji akili sana kwa sababu unahitajika kufanya mawazo ya haraka kumchenga mpinzani wako. Kwa hivyo na pia inahitaji nguvu, inahitaji mbio, inahitaji uwe na mwili pia mwenye afya, uwe mwili wenye huna magonjwa ama kuumia haraka haraka. Kwa hivo ni mchezo ambao unafanya pia usisimuke. Unapochezwa kama wewe ni mtazamaji. Unajipata ni kaa unasonga nao kwa vile wanakimbia. Na ni mchezo ambao unapendwa pia ulimwenguni. Mchezo ambao wachezaji wake ni wakubwa. Wamejaza misuli. Ni wenye mbio sana ulimwenguni. Na pia inafanya upendwa pia na mashabiki wako. Kwa sababu mchezo wa raga ni mchezo mtamu sana. Na pia inafanya inaleta mafanikio kwa familia. Kwa sababu unalipwa although, ingawa sichezi. Lakini wenye kwa sasa sichezi. Lakini wenye wanacheza naona familia zao ziko sawa. Wamejengea wazazi wake wanainua pia wachezaji wa dogo. Na ningependelea iendelee hivo. Kwa sababu ni mchezo mzuri duniani na inaleta watu pamoja inaleta amani inaleta pia uhasama wa ushabiki lakini si uhasama wa kupigana kwa sababu inafanya mutangamane na watu wengi sana ujue mengi na usome mengi kwa sababu kila siku ni siku ya kusoma katika mchezo wa raga.

Kampuni ya teknolojia ninayo ipenda ama ninayo iamini sana ni kampuni ya Elon Musk ambayo inaitwa Tesla. Ambayo imekuja kwa mpigo sana na inatengeneza magari yenye haya haribu mazingira, ya nazuia global warming na pia ya nazuia katika carbon emission. Ambayo unapata hayatumii mafuta kwa hivo moshi hautoki kwa injini zake kwa hivo ni kampuni ama teknolojia ambayo nimeipenda sana kwa kwanza kwa hiyo ya magari yenye hayatumii mafuta na pia imeleta simu ambazo zikona teknolojia ya AI ama artificial intelligence ambayo pia ni teknolojia yenye imependwa sana. Inaendelea kukua ambayo ikona inafikiria haraka sana. Unapo iuliza kitu. Pia inakufunza mengi. Inakufanyia mambo mengi kwa haraka. Kwa sababu pia imetengenezwa na umaarufu wa kisasa. Kwa hivo simu zenye zinatumia artificial intelligence ziko na teknolojia ambayo nimeipenda sana. Na pia katika kuenda space sijui kwa kiswahili yaitwaje. Naipenda sana kwa sababu ni teknolojia ambayo haijakua. Na kama imekua ilikuwa kwa udogo sana. Lakini Tesla ama SpaceX inafanya kuenda kwa space haraka. Na pia inasoma mengi kuhusu solar system yetu sayari yetu. Kwa hivyo, ni teknolojia nzuri sana ambayo, inaleta ulimwengu pamoja, inafanya ulimwengu ujue ni nini inaendelea nje ya sayari ya ulimwengu. Na mwezini kuna nini, uko Pluto kuna nini, Jupiter ni nini ya naendelea huko Mars ni nini. Na mengi sana katika hiyo teknolojia ya kusafiri nji ya sayari ya nji ya ulimuengu. Teknolojia pia ya magari ambayo ya naendeshwa ni kama ya naendeshwa na AI ambayo si lazima dereva awe kwenye steering. Kwa hivo ni teknolojia mzuri na iamini na inaendelea kukua na inasomesha watu mengi sana naipenda iwe inapendwa na kila mtu yaani.

Somo ambalo napenda la sayansi, ni kemia, fizikia, na baiyolojia. Ambazo zote zinapounganishwa, ndizo zinafanya ulimwengu usonge, na teknolojia ziibuke, na pia tuweze kupigana na magonjwa, tuweze kupigana na global warming, tuweze kupigana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na pia hizo sayansi zote zinapounganishwa ni sayansi ambazo zinafanya tumepata umeme ni sayansi ambayo zimefanya mambo yawe rahisi sana katika teknolojia. Na kwa hayo masomo matatu ya sayansi napenda sana fizikia kwa sababu katika somo langu la kusomea umeme ni fizikia sana tunaitumia. Kwa hivyo na hisabati. Kwa sababu fizikia lazima iambatane na hisabati ama sayansi lazima iambatane na hisabati na kiingereza. Kwa hivyo fizikia imeleta sana teknolojia kama AI, artificial intelligence ambayo ime ni teknolojia ambayo imependwa sana, inakua kwa haraka sana. Ni kama mwenye anajua lote. Kwa sababu unapouliza AI chochote iko tayari kukujibu. Na sayansi pia naipenda, fizikia, sayansi ya fizikia naipenda kwa sababu ni chochote kinachoendelea sahii kwa ulimwengu. Lazima kiwe kimejitoa kwa fizikia. Kwa hivyo fizikia ni somo ambalo linashikilia ulimwengu. Na ni fizikia ni somo ambalo lazima liwe na nigehimiza watu waendelee kusoma fizikia. Kwa sababu hatuna lingine ni ila kusoma vizikia. Kwa sababu ndiyo inafanya tuwe pahali tuko sahii. Baada ya Mungu Kwa hivyo fizikia ni Mungu ni kama Mungu wa pili. Kwa hivyo fizikia ndiyo uti wa mgongo wa dunia kwa sasa. Mambo mengi unapata yanaibuka kutoka kwa fizikia. Wanaosoma sana wanapata wanaleta teknolojia ambayo tunaibuka kila siku kutokana na fizikia. Na inafanya ulimwengu ama kuiendesha nchi fulani iwe rahisi. Kwa sababu kutengeneza silaha, kutengeneza chakula, kutengeneza vitu vya kuogelea kutengeneza pia mafuta, kutengeneza pia AI, kutengeneza pia simu, kutengeneza magari kutengeneza stima, kutengeneza hospitalini pia vitu mingi zinatumia fizikia kwa hivyo somo la fiizikia ni somo ambalo ni muhimu sana katika ulimwengu na ningehimiza watu waipende zaidi na iwe ni kama kitu ya iwe ni somo la kulevel ama ingefanywa iwe la lazima kila shule kwa sababu ni somo ambalo kama hatuna pia hatuko.

Mimi napenda sana kazi ya ushirikiano kwa sababu unapata kila mmoja akona lengo la kusukuma huu ushirikiano kwa hivyo uzalishaji wa kila mmoja unapo unganishwa baadaye unapata hiyo ushirikiano imeleta manufaa zaidi. Kwa hivyo kazi ambazo zinafanywa na ushirikiano ni kazi ambazo zinakuwa sana, zinapendwa sana. Kwa sababu kila mmoja anashika hili mwingine lile mwingine lile na kwa mwishowe huwa ni mwelekeo mmoja. Kwa sababu baada ya hizo kazi zote mnakaa chini pamoja, kila mmoja analeta uzalishaji wake na mazao yanakuwa mengi sana na ya haraka sana. Kwa hivyo miina saa napendelea sana ama ningehimiza watu sana kufanya kazi ya ushirikiano. Kwa sababu kila mmoja akona nguvu tofauti. Na hizo nguvu zote zinapounganishwa zinaleta mazao sana. Na pia katika hiyo ushirikiano inafanya usome mengi kwa wenzako. Kwa sababu wewe umeiva kwa jambo fulani mwingine ameiva kwa jambo fulani pia. Na pia yeye unaposoma kwa jambo lako pia unasoma kwa jambo lake. Na unapata inasaidia sana katika huo ushirikiano. Na pia katika huo ushirikiano pia. Moja wako anawezakuwa mgonjwa. Kwa hivyo inakua rahisi sana. Kwa sababu mmesoma katika fani yake. Unapata ni rahisi sana kumshikilia. Ama anapota patwo na jambo. Unapata ni raisi sana kumshikilia. Kwa sababu mkona ushirikiano. Kwa hivyo ushirikiano ni bora sana katika kazi, na inafanya kazi iwe rahisi, na inafanya kazi iwe na matunda sana, iwe na mafanikio sana, uzalishaji uwe ni wa haraka na wenye kudumu. Kwa hivyo ushirikiano ni kitu muhimu sana, hata pia huku nje pia ushirikiano ni muhimu sana kwa sababu pia inaleta amani kazini na pia inaleta amani huku nje. Kwa hivyo ushirikiano ndiyo nguzo mzuri ama muhimu kazi ndiyo kazi iwe rahisi iwe ya kuenda haraka. Masaa pia unaona yakiwa chacha kwa sababu unaposhika lile na mwingine lile. Kazi inaenda mbio, masaa pia yanaenda mbio, hauna mawazo sana. Unapata pia haujachoka sana. Na hivyo mnatangamana na watu, mnajuana na watu zaidi na pia unapozea kazi ya ushirikiano huonangi chochote kikiwa kigumu kwa sababu ni vitu umezoea kufanya kwa hivyo ushirikiano ndiyo kila kitu katika kazi na inafanya kazi ikue rahisi ya haraka yuko na mazao mengi na inafanya msome mengi kwa wenzako.